Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa sababu bustani inanipatia mboga mboga, mboga za majani, matunda na hasa huwa napenda kulima nyuma ya nyumba yangu kwa sababu huwa naamini kwamba siwezi kukosa mboga za majani ilihali nina. Nina bustani nzuri sana, nina eneo zuri sana la kuweka bustani yangu. Kwa hiyo huwa napenda sana kulima bustani ya mboga mboga, matunda, kwa ajili ya kuandaa vitu vizuri vizuri.

Kiukweli sijawahi kujifunza kupiga gitaa, lakini ni kitu ambacho pia nakipenda sana kujifunza. Nina imani kwamba kuna siku nitaanza kujifunza, ila kwa sasa sijawahi kujifunza kupiga gitaa. Ila naamini kwamba kuna siku na nimepanga kwamba kuna siku ambayo nitaamua kabisa naanza kujifunza gitaa kwa sababu napenda sana kujifunza gitaa.